Kifaa changu nachaji mara moja kwa siku wakati mwingine, mara mbili kutegemea na shuguli za mtandaoni ambazo ninafanya. Lakini kwa wakati wa kawaida ambapo sina shuguli, ninachaji mara moja kwa muda wa masaa matatu.

Kazi za dharura ninazipa kipaumbele kwa kuhishugulikia haraka iweze kanavyo kwa mfano ikiwa ninashuguli zingine nitaziacha kwanza nifanye shuguli hiyo ya dharura ili isilieze kusababisha madhara yeyote ambayo itakuja kuleta hasara katika wakati ujao.

Ninapenda kwenda sinema mara mbili kwa wiki. Ninapokuwa na rafiki zangu, tunapenda kuenda kutazama sinema. Wakati mwingine tunataka kujua filamu mpya ambayo imetokea na pia kukuwa na wakati na marafiki kufurahia pamoja Wakati mwingine, wakati ambapo ni wikendi, hakuna shughuli za kufanya. Ndipo napenda kwenda kutazama sinema pia. Naweza enda mara, angalau mara tano kwa mwezi ama mara sita kwa mwezi.

Mara mingi napenda kunywa juisi baridi haswa juisi wa matunda kama vile matunda wa machungwa au miembe wakati mwingine wakati mwingine pia ambapo kuna joto jingi napenda kunywa maji baridi kwa wingi ili mwili uweze kutulia.

Napenda hali ya hewa ikiwa safi, yenye kuvutia na yenye kupendeza, na pia iwe na uhasili kwa mfano kukue na sauti asili kama vile sauti za ndege, upepo mzuri, upepo wenye uhasili, na pia kusikue na uchafozi wa wote ambaye neza kuduru afya ya binadamu.

Filamu ninayopenda kuitazama ni filamu ya kitanzania ambayo inaitwa Last Chance. Filamu hii imeigizwa na wanafunzi wa chuo kikuu kule Tanzania na inaongozwa na Chinga Media Services kule Tanzania. Filamu hii ni drama ambayo inahusisha maisha ya wanafunzi wachuo kikuu na naipenda kuitazama kwa sababu inafunzo kuu kwa wanafunzi wa vyuo kikuu jinsi wanavyoshiriki mapenzi ya kiholela holela na inawaelekeza mahali pabaya, inawaelekeza katika magonjwa, inawaelekeza katika mauwaji, maafa. Kwa filamu hii nakumbuka mwanzo niliutazama mwaka jana mwaka wa elefu mbili na ishirini na tano januari na kwa kweli ni filamu inayopendeza. Ni rafiki yangu mmoja aliyeleta hamu aliyenipa hamu ya kutazama filamu hii mara na mara tena na ningependa kuitazama tena filamu hii kwa maana ni yakupendeza inavutia na ina mafunzo mazuri.